Timu bora ugaibuni, napenda timu kwa jina la asenari. Hii timu kwa sababu iko na mwafrika, mwafrika mekua mpendekerea mzuri, hametengeneza jina la uafurika huko marekani. So, inawezesha kuwa na hukuhuwa na uhusia na mzuri wakimataifa, tokana na inchi moja adi ingine.

Siku ninayofanya kazi vizuri ni siku ya jumamosi. Hii ni kwa sababu ya kwamba, hiyo ndio siku ya kufunga chapta ya kazi, ndio kupeana kila mwerekeo, ndio kupeana ripoti inayofanyika kwa hiyo wiki yote na hiyo tukierekea siku ya mwisho ya kufunga kazi.

Ushambulizi wa mabadiliko kazini hili kwamba kwa kutumia teknolojia kwa mfano kwa kuwa na hii mitindao ya AI ndio inafanya kutuwezesha kukuwa na uhusiano mzuri na kufanya mabadiliko tofauti tofauti kulingana na vyeti na vile vilivyo zimekuwa mgeni zimekuwa za usaidizi.

Nishaishiriki kwa mashindano. Mashindano yenye nilishriki kwao ni kwa kufunuzi na ufafanuzi wa vieti vya kufanya rekodi. Kwa mfano, nilifanya nimehitimu cheo, nifanya hitimu cheo cha kwanza, kwa kuwa mwana mashuhuri, aliyefanya kazi kwa bidii na kuhitimu hiyo cheo cha mashindano cha uandishi.

Mimi hupenda kusikiza ngoma za bongo. Bongo, hunisaidia wakati nikona uchovu, zinanifanya nikue, zina sisimua misuli yangu, pia napenda mwibaji kwa jina diamond, pia huyo ni mwana mziki mashuhuri, aliye karibu na nchi yetu, anatusaidia kutupea mwelekezo mzuri, wa kimaisha na kujiendeleza kama na ufumbuzi, anatufunza ufumbuzi wa talanta yetu, tukiwa vijana.

Napenda langi nyeupe. Hii inasaidia ya kwamba ile wakati kuna mwangaza. Inafanya nuru ing'ae na pia inasaidia kwa aishiki uchafu kwa haraka so inazingatia mazingira masafi na inapunguza uchafuzi wa mazingira na pia uchafuzi wa maukuta na.

Mii utumia chombo cha changu cha rununu hii inatusaidia kwamba ni kupasha ujumbe kutoka kwa mtu mmoja adi mwingine kwa sababu tumetengeneza kikundi kikundi chenye tunatumia teknolojia ya kupeana information kutoka kwa mtu mmoja adi mwingine.

Rangi nyeupe inawanyesha na usafi pia hii rangi inapatikana kwa nyumba yangu ukutani nimibandika hiyo rangi na pia hiyo rangi haichafuki haraka hii so inazingatia mazingira masafi na pia.

Nishaisafiri kwa ndege kutoka ng'ambo moja hadi ingine, nikaenda huko Marekani, hii ilikuwa imenifungulia cheti changu cha kuenda kujisisimua na kuenda kufumbua hii ufunuzi wa teknolojia mpya mpya, ili inifanye nikuwe mwana teknolojia mwenye hodari na pia kuwa shujaa mashuhuri kwa mitandaoni.

Ujuzi wenye mini ngataka kuimarisha ni kukua mtu alie na ufumnuaji wa kiteknolojia kwa mfano kama hii mpangilio ya muema umetokea kwa jina la AI hii na nifanya ni kuena ufumbulisho inanifungulia cheti chakua mwana teknolojia mwenye mashuhuri mtu mwenye kufanya utaratibu na.

Natumia ufumo wa usalama wa vidole. Kwa mfano, natumia vidole zangu kama kwa mfano kuweka paswadi kwa simu yangu ya rununu. Pia nimetumia vidole kama kuweka sahihi ya kwamba. Mimi ni mkenya hodari. Pia nimetumia usahihi wa vidole kuonyeshana ya kwamba vidole zangu zote ziko pamoja.

Hukaribisha wafanyikazi wapia kwa hii njia nawaelekeza kwa mfano Natumia ile msamiyati nawapea lugha nawapea taratibu za kufanya kazi Pia nawaonyeshana na viongozi tofauti tofauti Hili wakue na wakue na wakue mazuri kazini na wakue wafanyikazi wenye imani na wakue na wafanyikazi wenye amani na adabu na pia wafuate mipangirio ya kazini ili wakue watu wenye kazi safi.

Mi hupenda mikutano ya kimawasiliano kwa mfano kutumia teknolojia ya rununu ama kutumia tarakilishi. Inawezesha kuwa na ufunuo mpya kwa kuendeleza na kufumbua umuhimu wa teknolojia na pia inafungua milango ya kufanya mambo tofauti tofauti.

Mimi hupendelela mahali kuna kimya, hiyo ndiyo inawezesha, inafanya mwelekezo wangu wa kazi kuandelea na amani, pia mahali kuna kelele, unakuanga na wakati mwema, wa kukuwa na mawasiliano mazuri kutoka kwa mtu mmoja hadi mwingine, pia inawezesha kuwa na unaweza kupata ajiri mzuri pia inakuwezesha kukua na mwelekeo na pia itafanya ukua na mpangilio mahali ya hakuna sauti ya juu.

Mi hupenda kwa kutembea msituni Hii ni kwa sababu msituni kuna wanyama waliyo tofauti Pia inaweza kukupata ufunuzi wakua ile wanyama walikuwapo awali na wanyama walio hapa na pia wanyama tu wanasaidia kwa Kuziwa na kuzingatia uzuli wa habari na mshituni Pia kuna amani Pia msituni diyo unaezapata Kuna miti ambayae inatengeneza madawa tofauti tofauti.

Kenye inafanya kwa mazingira ya kazi kuwa mazuri hii ni kwa wenye wanatumia aina moja kwa kutuma ujumbe kutoka kwa mtu mmoja adi mwingine, ni kutumia kwa mfano ama kutumia simu, simu ya rununu inawezesha kupata ujumbe, kutuma ujumbe kwa mtu mmoja adi mwingine, pia kuongeleshana. Kuongeleshana inasaidia mtu kufumbua na kusema alicho nacho inasaidia mtu kupata ujumbe kutoka kwa mtu mmoja.

Mimi hupenda kusoma zile vitabu za historia vitabu zinanipea ufafanuzi vitu zenye zilizo fanyika hapo awali. Pia inanipea motisha kujua. Kilikuwa kinaendelea ile wakati uliyo pita. Pia inatupea ufunuo mzuri. Kitu zenye tutapata hapo ndani. Kwa mfano kuna vitabu zenye zina ongelelea kuhusu vitu zenye. Zinaendelea usiku kucha na usiku uendapo. Na pia miezi ijayo.

Mimi hupenda kucheza Fifa. Hii inanisaidia kupata uhusiano mzuri na pia inanifanya kukuwa ufunuzi mzuri. Kiakili, inaniwezesha kukua na uhusiano mzuri na kujua yanayoendelea kwa kutoka kwa nchi moja hadi ingine. So, hii inakuwa ni ile njia mzuri na ile kazi mzuri ya kufanya na iyo unai.

Mi nilipenda, utotoni nilipenda kucheza mpira wa kadada hiii imenifanya kukuza taranta yangu hadi wakati uriopita na wakati wa hii Nimekua mtu mashuhuri na kuwa mchezaji mwenye hodari, mwenye cheti Nimehitimu cheti kama ine, nimechezea kwa inchi tofauti tofauti So imenipia ufunua, imenikuza na kunipea ufunua mzuri na kuwa mwanamchezaji hodari kwenye inchi.

Mi hupenda kutoa michango hini kwa sababu mi ndio kwa kijinji chetu mi ndio mwenye mwenye cheti na mi mwenye madhi na nase kwa hali nyonge wenye hawana pia nimekua nimewajibika kama kiongozi kwa hii kijinji chetu na so.

Kazini kwangu ningetaka kuwa mtu mwenye kuheshimika, nikuwe nihitimu cho chore, na nikuwe kiongozi wa wafanyikazi wenzangu, na nikuwe kielelezo kizuri cha wafanyi kazi, na pia nikuwe mtu mwenye heshimu na kuheshimiwa na wafanyi kazi wenzangu kazini, na pia nikuwe mtu wakufumbulia na kupitilia na mikakati ya kufanya kazi kila muda wanapoingia kazini.

Mimi hupenda kupiga vyombo za muziki kwa mfano napenda kucheza guitar. Hii nimekuwa muamini, nimekuwa kielelezo, nimekuwa kiongozi sana mashuhuri wa mwenye wa kupiga guitar. Pia mimi ni mcheza piano. Hii imenisaidia kurudi na kuwa mwana mashuhuri na mwenye mwelekeo na mwenye kupiga na kuhitimu cheo tofauti tofauti. Nimeenda kwa mashindano tofauti na kushiriki na kushinda kombe la taifa.

Vizuri kwa kwa mahusiano. Kwa mfano, mtambo wa rununu hiyo ndio ile njia mzuri na ile njia mwafaka kwa kupeana ujumbe, kuwakirisha ujumbe kutoka kwa mtu mmoja hadi mwingine. Pia utumiaji wa takrishi. Tarakirishi inawezesha kufanya ukuwe na kuwajibika na kutuma ujumbe kwa na pia kuandishaji wa kupasa sauti kutoka kwa mtu mmoja hadi mwingine.

Shauri naeza pea mtu mwenye anaanza kazi. Naeza mwelekeza kwa kwamba aanze na ile kutoka cheo cha chini. Akielekea juu. Pia ati azingatie mazingira masafi. Ili kukuza biashara yake ikue ikapanuka na ikue na mwelekeo mzuri. Pia narza mwelekeza asitamani vitu za hali ya juu. Agonje mda wake utafika.

Mi hupenda viatu napenda viatu za open shoe. Hizi ni zile viatu zinaweza kwa kutembea kwa haraka. Pia nayafanya ukue mguzo kuwa zina amani. Pia inashakuwa mtu mwenye unaweza toka mbio. Pia inakusaidia kwa utembeaji na ukimbiaaji pia.

Kumbukumbu niliofanya ya kutisha. Ni kuwa utotoni mwangu niliweza kupatana na joka moja kubwa na nikaweza kulishambulia na kuliangamiza. Joka lingefanya, lingeleta masababisho na hasara kijijini. So iliweza kunipea heshima na na kuwa mtu hodari kijijini chetu.

Somo nililopenda shuleni, nilipa soma kwa kiri. Hiki kiswahili ni ndiyo njia, ndiyo lugha yenye tunatumia nchini kuwasiriana. Na pia napenda lugha ya kingereza. Kingereza ni njia moja ya lugha yenye inayeza sabia na ikona mnasikizana na watu wengi. Karibu nayo, walio karibu nao, wanakijiji, watu wa familia na hata watu wanyoishii pamoja ni.

Kwa sababu hii ndiyo ile mtandao rahisi ya kufanya mawasiriano na kujua zile vitu zinaendelea kwa inchi na kwa kijiji na mahali kunapoendelea. So hii ndio mmoja wapo ya ile teknolojia muhimu katika kazini, katika mahali inchini na pia kila mahali tuendapo.

Miupenda kufanya kazi na watu wengine. Hii na inafanya sana kufanya kazi kwa sababu mtasaidiana maana unalemewa unawezauliza rafiki yako. So ina na pia mnafanya mkifanya kazi pamoja inawezesha mkue mkifanya kazi kwa haraka. Na mkue na hile kazi mzuri na hile kazi sahihi na hile kazi inafaa na pia itakuwa kazi ya haraka haraka.

Ndapiga kura kwa sababu mi nimwaminifu, mi ni mwenye nchi, nimezaliwa nchini, nchini Kenya, nimekuwa mmoja wanainchi, nimekuwa mwananchi mwenye hodari na pia kupiga kura inatusaidia kupata kiongozi, kiongozi mwenye unataka, kiongozi mwenye atawaelekeza kwa inafaa pia kiongozi mwenye atawapea mwelekeo mzuri na pia kiongozi mwenye atawafununulia vyeti tofauti tofauti kama vile vyeti vya kazi vyeti vya elimu.

Wakati mzuri ni ile wakati kuna mashindano ya inchi tofauti tofauti. Hii mchezo unapatikana kwenye kini na pia hapo ni mchezo unaopendakeza. Ni ule mchezo uko na wachezaji wengi. Zenye zinatukianga, tuliimbuka washindi kama inchi yetu. Tuliimbuka washindi kwa kuwapiga mabao yasiyo hesabika kutoka timu zingine za uraya.

Mimi sina kipawa cha kupiga kelele. Hii ni ya kwamba, mimi ni mturivu mtu mwenye kupenda kuongea pole pole na mtu mwenye kupenda kufuatilia mambo yaliyo siri na pia mwenye kuwajibika na mwenye kusaidia kwa kuwafunza, kuelimisha wachanga wetu na pia kuwape ile mwajibu mazuri na ile muda mzuri na ile kutofautisha mazuri na mabaya kila mahali waenda hapo adi ujaoni mwao.

Hei mimi na watoto hii ni ile njia mwafaka ya kuwafundisha watoto kuhusu mambo wataoyapitia kutoka utotoni mwao haduli ujandoni mwao hadi watapokuwa watu wakubwa Itawazesha kuwa watu wenye elimu na pia watoto ni chombo chombo chombo cha furaha Unapokuwa na watoto karibu unakuwa mtu mwenye mchangamfu unakuwa mtu mwenye furaha Zaidi pia unakuwa mtu mwenye elimu.

Inanipea motisha kazini ni kuwa tukona hii teknolojia mgeni ya kutumia A.I. Hii mewezesha kazi kuwa rahisi na pia inafanya kuwa na wakati mrahisi So haiitaji muda mrefu wa kuwajiba na haitaki muda mrefu ili kueneza ili kutoa ripoti ile safi kazini Pia imekuwa mfumo mzuri wa kufanya kazi na mipangiririo na kutoa kazi sahihi na kazi safi.

Ningependa kujifunza kutumia kitu inaitwa AI, AI ndio yawapa yazidi teknolojia zenye zimekuja na imesaidia Pia imefanya kazi ya mtu ikuwe rahisi na pia imewajibika na imekubarika na wanainchi Hii itawezesha kunifungulia nyota kwa mfano kazini tunapofanya kazi, unapotoa ripoti, ukitumia hii njia AI hutoa ripoti yenye, ripoti safi, ripoti yenye mambo mingi mingi.

Mimi kazi zangu hutumia tarakilishi. Tarakilishi inaeza tofautisha na kuwapa na kumpa mtu mpangilio mzuri kwa mfano kwa wiki. Kwa wiki siku ya kwanza nafanya mawazilisho. Siku ya pili ndio napewa mwelekeo. Siku ya tatu ndio nafunua. Siku ya nne ndio na toa ile ripoti na siku ya mwisho. Ndio nafanya kuhitimiza na kupeana ripoti kwa kubwa. So inawezesha kua ile jabowapo salama.

Ni chakula napenda sana ni ugari kwa samaki. Ini jia po ya chakula zenye ni rahisi kupata sana huku kwetu. Na pia kwa mfano ugari indiyo inasaidia na kuunga na kwa mwiri. Pia samaki kusaidia kwa kusisimua misuri ya mwiri. Pia na kupata samaki dio chakula ilio rahisi kupata kwa kijiji chetu na ritu napoishi. Na pia ugari sini wakulima kupata maindi sasa imekuwa kwa japo ile mzuri na rahisi.

Mi hupenda kukula mayai, mayai na ugali. Kwa mfano, mayai, kupata mayai ni moja wapo ya ile chakula ni rahisi. Na pia kutengeneza chakura kama mayai ni rahisi. Pia ugali. Ugali ni moja wapo. Mekuwa mkulima, nimeriba mahindi kwa mudafu. Kupata ugali na kusiaga mahindi unga inaipata kwa uraisi.

Hupenda sanaa ya kucheza futiboli Hii inaonyeshana ya kwamba, mi nimehitimu cheo cha kuwa mwanafutiboli Bali, nimeshiriki kwa michezo tofauti tofauti kama mashindano. Kwa mfano, kwa nchi, nimeenda kwa nchi tofauti tofauti na nikahitimu hiyo cheo ya kuwa mchezaji hodari. So, imenihitimiza kupenda mpira kama moja wapo ya ile hodari sana.

Mimi napenda wanyama wa nyumbani, wa mfano, napenda ng'ombe. Ng'ombe ni mwenye moja wapapo, anakusaidia kwa chakula, chakula inatusaidia pia kwa maziwa. Pia napenda kuku, kuku ni moja wapo ya mifugo, wenye anakua wanafugwa nyumbani. Awa kuku wa funga ni raisi, na wanasaidia kwa mayai na nyama, na pia inatusaidia kwa borea. Pia napenda kufuga samaki. Samaki ni moja wapo ya zire viungo vya nyumbani zenye zinalishwa kwa uraisi.

Mwezi wa disemba, hii ni ule mwezi tunasharehekea, kuzaliwa kwa yesu, na pia hii imekua ni mwezi ingine, imekua mwezi ya maana kwangu, mwezi mwafaka hii imetusaidia, hii na kukuanga na ukumbusho, wa ile siku mi nilizaliwa, naipenda kusharehekea kwa kuwa ni ile mwezi tunasharehekeananga pamoja na wazazi, Tunasherehekea, tunasaidiana na tunainuana na tunakoleana kwa nafsi tofauti tofauti.

Nikiwenye nimepata kazini ni kama vile, kupewa cheti, cheti kimoja cha kuwa kiongozi, nimepewa hiyo cheti cha kuongoza tunaofanya kazi nao pamoja. Imenifanya nikuwe mtu wakuwaajibika na nikue kielelezo kizuri, chao na pia na kukua na ushurikiano mzuri wawafanyikazi. Hii inasababisha kwamba wafanyi kazi wananipenda kwa ile njia na kuwasaidia na kuwaokolea.

Mi hujifurahisha kwa hii njia tofauti tofauti kwa mfano mi hupenda kucheza mziki. Mziki inakusaidia kupata furaha ya hali ya juu kwa hile kutingiza mwili wako. Inasaidia kusisumua misuli. Pia napenda kutazama cinema. Cinema zikona maelezo. Zina nipea ufunuwaji na ukumbusho na kunipa hekima na kunipea ufunuo na kunielekeza. Kujua yaliyopo na yaiyo yanayoendelea.

Mimi hupenda mahali kumetulia kwa mfano kwa nyumba. Kwa nyumba inakuwezesha kukuwa na ile amani, na pia inakupea chiti cha kua, unafanya kazi zako kama umetulia, na pia inakuwezesha ufanye kazi zako bila haraka, hii inakuwezesha utoe maajibiko na utoe ripoti sahihi, na nyumbani pia kuna usaidizi wa interneti, So inafanya nyumbani ikue ndio cheti kizuri cha mahali pa kufanyia kazi.

Mi muda wangu hutumia sana sana kutafuta kufanya utafiti. Kwa mfano, napenda ku utafiti wa zile teknolojia zinazo chipuka. Kwa mfano, kuna hii teknolojia imetokea kwa jina la AI. Hiyo inanisaidia kujua kuhusiana mambo kuu na mzizi. Na pia itakuwa njia mwafaka ya kutusaidia kujua yanayoendelea na kutukuza teknolojia ya inchi.

Mimi uzichawishi kwa kuona vipindi kwa televisheni kwa mfano kuna zile vipindi zenye zikona mwelekezo wa kujua zile mambo ya liopita na mambo ya liopo na pia ni moja wapo ya ile jinsia yenye inakufunza na kukuelimisha kuhusu teknolojia venye inaendelea hapa na hapo mbeleni.

Mazoezi ninayopenda sana ni mazoezi ya gym. Hii ime nisaidia kwa kusisimua misuri naenda maratatu kwa wiki. Ile wakati niko sina kazi yoyote, yani ile wakati niko nimetulia nyumbani. Pia gym inasaidia kwa ufunuzi na pia ikona ufundisho na pia inapea mwelekeo mzuri na pia inakusaidia kuepukana na magonjwa kama vile ya fatigue.

Hapana. Hini kwa sababu mi muda mwingi mi hutumia kwenda kwa jim. Gym ndio ile jambo moja inafanya nichangamuke na kusisimua misuri. Hii ndio ilifanya niepukane na kufanya yoga. Kwa kuwa kila muda ninapo jaribu kufanya yoga. Hiyo muda nakuangani kitumia kwa kufanya gym zangu kwa gym.

Mimi huwasiliana na wafanyikazi wezangu kwa kutumia simi yangu ya mkono. Hii inawezesha kutuma ujumbe, ujumbe wa haraka kutoka kwa mtu mmoja hadi mwingine. Hii imeniwezesha kwa kutumia ule muda mfupi zaidi. Inawezesha kufikisha ujumbe, ule ujumbe inafaa kwa muda unaofaa na ule muda mwafaka. Hii pia inasaidia kwa kufanya kazi ikue na utaratibu mzuri. Pia anasaidia kwa kueneza habari mbalimbali.

Wema nishaifanya ni kusaidia, ni kusaidia maskini. Hii ima wajibika kutoka kwa kijichetu, tukuna mchanganyiko ya watu tofauti tofauti, kuna matajiri, kuna maskini. Hii kategori ya maskini, ndio tunaeza kusaidia kwa kuwapea kitu kama vile chakula, nguo, na pia tunasaidia kuwanunulia vitu vya shule kama vile vitabu, karamu, na pia kualipia karo zao za shule.

Mimi hupenda kunywa chai, hii ni chai unaindaa asubuhi, iyo ndio naniile jambo rahisi kutengeneza, ndani ya chai unaongeza sukari, ili kuongeza ladha ya chai, chai tunaikunywa wakati wa jioni pia, hii ni ile wakati umetoka kupumzika, hii chai nikinywaji chenye kinakusaidia kwa manufaa ya mwili kama inaongeza mineral ndani ya mwili. Na pia chai ni chombo chenye manufaa na ni rahisi kutumia.

Mi hutumia grasi sita kwa siku. Ya kwanza naipokea napo amuka. Ya pili naipokea ile muda nimepata chakula changu cha mchana. Ya tatu naipokea nikipo tumikia chai yangu ya sakumi. Na grasi mbili za mwisho mi huzipokea napo pata chakula changu cha jioni. Hii inisaidia kupata mwili mwenye nguvu na kuhepukana na magonjwa tofauti tofauti.

Napenda kutumia muda wangu na familia yangu na kwa hii njia ya kwanza napenda kutumia kupiga stori na wazazi Hii inanikumbusha, hii inanipa ukumbusho kutoka utotoni mwangu, adi uzeeni mwangu, hadi nikakua mtu mkumbwa Pia napenda kushirikiana pamoja kupika Tunapenda kupika pamoja hii pia inatupea ukumbusho wakujuana na kupata ule upendo tulio pata pamoja na wazazi.

Rangi ninayoipenda ni rangi nyeupe. Hii rangi nyeupe inanisaidia kwa kumulika, ikona mwangaza, inatoa mwangaza wa maana. Pia rangi nyeupe haichafuki kwa haraka. Rangi nyeupe ni rangi yenye unaweza pata kwa urahisi. Pia rangi nyeupe imehitimu kuwa rangi yenye hodari. Imehitimu vieti katha-katha inatofautiana na rangi zingine. Kwa bei yake rangi nyeupe inaongoza kwa bei zingine zote.

Mi napenda t-shirt. T-shirt ni mojawapo ya ile nguo yenye kuvaa. Unaeza vaa marambili ama maratatu kwa siku. T-shirt pia kwa wakati wa ufuaji. Haichukui muda mrefu. Haichukui muda mrefu kukauka. Hii inaitimiza kwamba inakupea ule muda mrefu inadumu. Pia t-shirt bei yake ni si ya bei ya juu. Pia t-shirt imeitimu kuwa ni zile nguo zenye wa zamini sana kwetu nchini.

Mie habari zangu huzipenda kuwachi kwa apu moja ina yoitwa tiktok Tiktok ni apu moja habari yenye inaeneza habari katha katha Imeitimu cheti tofauti tofauti na imekua kipaumbere kwa kupeana zile habari zenye hazina uongo.

Mi hupiga picha mara tatu kwa siku. Picha ina kusaidia wakati unaenda kufanya utafiti wako. Pia picha ni njia moja wa kuasiliana, ni njia moja masiliano, kuwa nezana unaeneza habari. Pia picha inaeneza habari zinye za hapo mbeleni na hapo baadaye.

Mi kitabu ninachopenda sana ni kitabu kiitachwo Bibilia. Bibilia ni kitabu ambacho kina hadithi za kutuelimisha venye hapo awali kulikua na venye hapo baadaye kuko. Pia, Bibilia inatumika kama ufunuzi wa kutuonyesha tuliofanya, inatuelimisha kuepukana na maovu na kutufundisha kuingia kwa neema ya mwenyezi mungu.

Mi hupenda sana kusimamia. Hii ndio njia mwafaka ya kufunza, kukosoa, kumwonyesha aliofanya mabaya ili muda mwingine asirudie makosa hayo. Pia kusimamia ni njia moja yakuonyeshana ukona rengo kuu na pia inakusaidia ukue kiongozi na ukue shujaa na pia inakuerekeza muerekeo mzuri na kutoa kazi na ripoti safi.

Mi husaidia jamii yangu kwa hii njia tofauti tofauti, kwa mfano mi napea usalama. Naweza kulinda walio usiku, pia napea motisha. Naelimisha vijana walio kwa jamii, wenye wamekutoka, kutoka wenye wameingilia kwa vitu tofauti tofauti, kwa mfano kama vile madawa za kulevya, pombe, utumiaji mbaya wa pombe na usherati. Hii ni njia moja imenisaidia kukuza na kuelimisha na kuheshemiwa.

Mi hupenda mazingira yenye yametulia. Kwa mfano, mazingira yalio tulia, unapofanya kazi, inakwezesha kukua na ile utaratibu Hii inakusaidia kuepukana na, makosa madogo madogo. Pia hii inakusaidia kukua na kufanya kazi kwa amani. Hii pia inakufanya kufanya kazi kwa haraka, inakufanya uitie bidii, na hii itakuepushana na makosa kidogo kidogo.

Mchezo mii nayoupenda sana kushiriki nayoipendelea kati ni olimpiki ni mpira. Hii inatokana na timu nayoiupenda sana kwa jina la asenari. Asenari ni timu ambayo imehitimu cheo tofauti tofauti. Imechukua vikombe tofauti tofauti kwa muda mfupi. Kitu ilionifanya nipende asenari. Kuna wachezaji kadha wa kadha wa Afrika. Hao ndo wamefanya inchi ijulikane mahai tofauti tofauti.

Masomo nimehitimu digrii mbili. Digrii ya kwanza nimehitimu kwa utafutaji na utafusiri wa hewa na hali ya anga. Imenisaidia kwa kuwajibika na utafiti wa kujua ile muda na ile muda wa kiangazi na muda wa mvua. Pia nimehitimu kwa masomo kwa teknolojia. Imenisaidia kufanya utafiti na imekuwa njia mwafaka ya kujua naendelea kiteknolojia.

Mwafaka yenye mi utumia ili kwepukana na mgorogoro, mi utafuta, mi unyamaza, tunaye korofishana na yeye, alafu pia natafuta mtu alie juu ya umuri yetu, hii tatusaidia kutofautishana na kutuelimisha kutokana na mgorogoro pia.

Mi hupenda kushiriki na marafiki wangu. Marafiki wangu tunasaidiana kwa lengo moja ama lingine. Marafiki wangu tunasaidiana nao kama vile kubadilishana mawaidha. Hii ndio inafanya tuitimize na ili tupate malengo letu, makuu, ya siku. Hii pia inatusaidia tukuwe watu wenye fukara na watu wenye bahati na watu wenye na kuelimishana. Ili kuepukana na vitu tofauti tofauti.

Hii siku ndo inakonga hile siku mwafaka ya kusherekea. Ndiyo inakuanga ni hile siku yangu ya kusariwa. Jabo ra kwanza utembelea wazazi. Naenda tunakusanya mahali pamoja. Tunaeza tengeneza kitu. Tunaeza kula pamoja. Tushareke. Pia nawarudishia shukran kwa sababu inakuanga ni hile siku muafaka. Na ni hile siku aliyopitia mangumu na mazito. Ili mimi ni kuji nionekane kwa hii dunia.

Ya, mi hupenda kukula popcorn ndio zinasaidianga zina ku ndio zile chakula rahisi kutengeneza, zinakupeaga msisimuko unapotulia pia zinakuanga rahisi kutengeneza pia ziko na manufaa kwa mwili kama vile kuongeza nguvu kwa mwili na pia popcorn popcorn inasaidia kwa mwili na ni ile chakula yenye ni ha nihaina kazi mingi kwa kutayarisha.

Nina daga wa fungua nyumbani, kwa mfano ni juwa. Njiwa amehitimu kwenye ule ndege mwenye utulivu. Mahali njiwa kuna uturivu. Huyu ni ndege mwenye gharama yake iko kwa hali ya chini. Na chakura ya kupa chakura yake ya kupata si haigharamiki. Inasaidia ikue ni ule mnyama mwenye nafsi.

Tunda rangu la kupendeza ni nanasi. Nanasi ni tunda lenye limehitimu kiwango juu ya matunda zingine. Pia kulipata hii tunda, unalipata kwan jia ya mwafaka. Inasaidia kwa mwili kukupea vitamin C. Hii inasaidia kuwana misisimuko mizuri kwa mwili. Hii inasaidia kuepushana mwili kushikwa na magojwa-gojwa, tofauti-tofauti.

Mi hupenda kucheza, mfano napenda kucheza mpira wakadada. Mpira wakadada umenisaidia, imenifanya, imenitimiza. Kutoka chekechea utotoni mwangu, imenisaidia kwa kunifungulia talanta yangu. Na pia nilipo penda huu mchezo, ulikuwa mchezo wa kwanza. Hii ndio umchezo umetiliwa maanani sana, inchini kwetu. Na ndio imefanya ukakuwa ni ule mchezo umehitimika na umeheshimika na uko na.

Mi vyombo zangu ushaisha mara mbili kwa siku. Hii ni kwa maana ni nataka kuwa kila wakati niko mtandaoni. Ili kueneza habari hapa na pale. Hii imenisaidia kuwa kila ripoti ama kila jawabu niko napo.

Mii simu yangu ni chombo moja cha kufanya mawasiliano kutoka kutuma ujumbe pia pia hii simu naitumia kwa kufanya ripoti kufanya utafiti wa vitu fulani fulani kwa mfano natumia simu yangu kufanya utafiti kwa hii mtando mgeni umejitokeza kwa jina la AI hii inanielekeza kuwa mwana teknolojia hodari.

Mi utumia masaa matatu mtadauni hayamasaa natumia masaa asubiu na mapema hii ni kujurisha kujua yalio endelea usiku nilipo kuwa nimetulia pia siku katikati hii ni hile wakati unajua enye imeendelea wakati wa mchana mchana na pia usiku ikiisha napoelekea kulala natumia simu yangu kuangalia hii ni kuajibika na kujua habari zenye zimeenezwa usiku yote.

Mimi hupenda kutembea shambani kwa maana mimi ni mkulima. Hii inaweza kunisaidia kujua hali ya mimea vyenye inaendelea na vitu zenye zinafaa kutolewa kwa mfano. Hii ni wakati mwafaka wa kujua mimea imefika muda wa kupaliliwa, kulimiwa, kunyunyiziwa madawa ama kunyunyiziwa kunyunyiziwa madawa ama kupaliliwa ama ile unajua wakati mwema mwafaka wa kuvuna.

Kubukumbu zangu za utotoni, nilikuwa kijana mtiifu, kijana mwenye bidii, nilikuwa mwenye utu za kusaidia, na niliwajibika kukua kijana mtulivu, kijana mashuhuri, nikajivunia chati moja cha kua mchezaji hodari, hii ndio ilnifanya wanakijiji na watu wa familia, wakua na upendo, wa kunipendelelea, na kunipea, nikakua mtu, mtuifu.

Mi hutumia simu yangu ya rununu kwa kutumia ujumbe. Tumeunda kikundi kimoja chenye kikona mawasiliano na marafiki wangu. Hii ndiyo shirikisho ingine muhimu. Pia natumia mkutano. Mkutano inatusaidia kupata kutuma kutuma habari kwa mtu kutoka mtu mmoja hadi.

Kupenda kununua vitu zangu mtandaoni kwa mfano nikitumia simu yangu ya mkononi. Hii ni njia mwafaka inayo inayosaidia kwa kutotumia muda mrefu. Pia vitu zenye zinauzwa mtandaoni, bei yake inakuwa afadhali kuliko. Pia hii inaepushana na kuzunguka-zunguka kwa kutoka kwa duka ringine adi ringine.

Mimi ulala masaa matano kawaida. Hii masaa ndo wanakuanga nimetoka kazini, ndo wanakuanga ndio wakati muwafaka wakuturia, ndo wakati muwafaka na kwa kumaliza kwa nimetoka kufanya kila kitu siku mzima.

Ya, mi hupenda kulima bustani. Bustani, ndio kuna ule mchanga wenye manufaa, yenye mimea huitaji. Pia bustani, bustani, hakuna mtu mwingine ataharibu mimea yako. Kwa mfano, tofauti na wale wanalima nyumbani, kuna majirani wenye wanapenda kuvuna vitu za wenyewe bila ruhusa.

Mimi napenda kunywa maziwa. Maziwa ni moja ya vitu vyenye ziko na umuhimu. Umuhimu wa maziwa mwilini inakusaidia kupata misisimuko ya mwili. Pia inakusaidia kuepusha mwili kushikwa na magonjwa tofauti tofauti. Pia maziwa ni mojawapo ya kitu yenye inapatikana kwa urahisi. Kwa kuwa mimi ni mkulima, kupata maziwa ni haraka haraka. Na pia kuchemsha maziwa, haitaki muda mrefu.

Mi upenda kuzungumza kuhusu siasa. Hini ni njia moja ya ku kupeana habari, kupasha habari kutokana kwa mtu mmoja hadi mwingine. Hi ndio inakupea naf nafasi njema ya kujua kiongozi mwenye umechagua kama atakuwa kiongozi wa ku kudumu ama ule kiongozi wa kiongozi wa ufunuo ama mwo.

Mi hupenda kutumia mfumo wa Android. Android ndio ina kwa uraisi inapatikana kwquraisi na inakuwanga inahitimu ile mwelekeo wa kwanza kabisa. Imehitimu cheti cha kuwa simu yenye haraka, yenye kutuma ujube wa haraka haraka na ndiyo ile simu unipata kwa bei naafu yenye itaumiza mfuko wako.

Mi upenda sana hesabu kwa sababu hii ndio ile nilihitimu hesabu kwa ile grade ya hari ya juu. Ilinifanya nikaeza kuwa hii inanisaidiaga kutofautisha na kupata mpangirilio muema na mpangirilio wa hesabu. Na imenifungulia njia kama vile kupata hesabu, kufanya mahesabu safi safi.

Mi huvaa miwani ile wakati napotumia vitu kama tarakilishi. Hii inakusaidia kuepukana na magonjwa kama vile mwangaza mingi kwa macho. Pia hii inakusaidia kuepukana na magonjwa kama vile uchafu kuingia machoni.

Mie ulida faraga yangu kwa kutumia kutoeka siri zangu mingi mtandaoni kuepukana na utumiaji mingi kama vile kutumia apu mingi kwa simu Unaepukana kwa kutoshare simu yako na watu wengine.

Mi upendelelea kusoma. Kusoma ndo jia ile mwafaka ya kupitisha ujumbe. Hii inasaidia kwa muda, haitumi muda mrefu. Pia inawajibisha watu wengi kutoka mahali pamoja adi ku.

Ninayo kazini ni kuhitimu kuwa mtu mwenye nidhamu na kupea mawaidha marafiki wangu au wafanyikazi wenzangu, ili kuepukana na utumiaji vibaya wa pesa, kwa mfano, kutumia pesa, kutumia pesa kwa zile njia za kuenda kupiga sherehe, utumiaji mbaya wa wa pombe, utumiaji mbaya wa pesa kwa kupiga usherati.

Mi natumia mitambo za kijamii kama vile simu ya rununu. Simu ya rununu ina kusaidia kwa kutuma ujumbe kutoka mahali pamoja na hadi kwingine. Pia simu ya rununu inaeza kusaidia ufanye harakati za haraka haraka. Na ndio nimehitimu pia cheo cha kutuma ujumbe wa harakara kutoka kwa mtu moja hadi mwingine bila kutumia hela mingi ama kutumia muda mrefu.

Mi hutumia njia tofauti tofauti kama vile kuandika ripoti yenye nitapea na pia kukuwa na mwasiliano kwa mtandao tuna kikundi tumeunda hii inatupa ujumbe mzuri ili tunapopewa wakati na muda.

Wakati ii napenda sana kutumia muda wangu na familia kwa kuenda kwa ukulima ukulima ndio imenifungulia njia imeniwezesha nikakua mkulima hodari, nimehitimu vyeti tofauti tofauti, nimekua mkulima hodari, hii imenifanya nikakua mkulima mwenye amehitimu na kukuza zile mimea zenye na chakula zenye zikona hali ya juu zaidi nchini.

Kwa sababu, kila masaa wanapoangalia muda, unapokuwa unapoinua mkono wako, unaona saa yako, unatamani kuenda kuangalia ni saa ngapi. Na hii itafanya wewe kutofanya kazi yako kwa bidii na kuzingatia majukumu yako yote ya kazini.

Ninayoipenda kwa wenzangu ni wakuwe wasee wenye adabu, wasee wenye kuaminika, wasee wenye wanapenda kufuatilia mambo, pia napenda wasee wenye wanapenda kuambiwa kitu. Hii ni kwasababu hii mnapo mnapoongeleshana na watu, mnasaidiana kwa mawaidha, hii inawaezesha kuwa watu wenye nidhamu na watu wenye mtasaidiana na watu wenye watadumu kufanya mambo makubwa, makubwa, makubwa na makuu.

Imajia kazi yangu kutumia uchu kwa muda wangu wapumziko naendelea kufanya kazi. Hii inisaidia inanisaidia kuwa nitakuwa na kazi jema na nitalipoti kazi kwa hile muda inafaa. Pia natumia mitambo za teknolojia kama vile simu yangu ya rununu. Hii inanisaidia kufanya research ya haraka haraka na. Napata kazi na maarekewa yenye mazuri na menye mfuatirio mwema.

Ni chumba kimoja, dani ya hicho chumba kuna kiti moja na kitanda, kitanda kimetandikwa mashuka za nyeupe, kitanda kimetandikwa vitambaa nyeupe, nyuta za kita nyuta za nyumba yangu zimepakwa rangi nyeupe, hii rangi nyeupe ndio rangi maridadi ndio rangi inasaidia kuleta mwangaza mingi hii rangi imehitimu kwa makampuni zote na kwa bei yake ni bei nafuu.

Mafanikio ya timu kwa njia tofauti tofauti kama vile na kuifuatililia na kuhishangililia wanapo kuwa na michezo za kuigiza kila wakati lazima nifuatililie hii michezo inalisaidia pia imenipea ufunuo pia naunganisha kwa marafiki wangu tunakuwa kimoja ili tupate ufunuo mzuri na kusherehekea pamoja.

Ukiongea kupitisha ujube kwa kuongea, unapitisha habari kutoka eneo moja hadi kuingine. Kuongea, hai haitaji kutumia hela yeyote kama vile, kununua bundles ama kununua vitu zingine hili ujube ifike. Pia kuongea, kuongea imekuwa diwa rahisi sana, juu kila mtu anaezasikia, juu unatumia ili lugha kila mtu anayeifahamu.

Ni kwa sababu ujanani ndio ile wakati mwafaka na ile wakati mzuri wakujenga na kujua historia kufanya utafiti kwa mfano saa hii kuna hii mpangirilio mgeni ya hii ya hii ndio mpangirio mwema inasaidia vijana hili kuepukana na kuwajibizana na kujielimisha kutokana na mambo yaliopo na yajayo.

Mi hupenda kusikia harafu ya chakula. Chakula, hii ni njia moja ya kuwasiriana, kutoka kwa ubongo, hadi kwa tumbo, inawasiria kwa mwili ya kwamba hii ni wakati muema, wa kupata kitu cha kuweka mudomoni. Pia chakula, mi napenda chakula kwa jia ingine manufaa kuwa mi ni mpishi, na unapopika chakula kinukie vizuri, unajua ya kwamba umehitimu kiwango chako cha juu cha upishi kimekuwa juu.

Huboresha michakato zangu za kazi kama vile, kufika kazini ile wakati na ile muda inafaa. Nawajibika kwa kusaidia waliolemewa kazini nawapea mwelekeo mgeni na kuwapea motisha ya kwamba lazima tuendelee na kazi pamoja. Pia nawapa nguvu nawaonyesha ya kwamba hii si mwisho wala si katikati tukona mengi ya kufanya.

Na ingia mtandaoni, naanza kufanya naanza kufanya research ya vitu zenye zimetokea tokea Ili nikuwe na ufunuwa mzuri, nijue habari zenye zinaendelea Pia nachukuanga simu yangu kutuma ujumbe, kujulia marafiki wangu hali venye wanaendelea Pia nikiwape mawaitha kuhusiana na venye inchi na venye tunaishi Na nikuuliza hali zao za kazi venye wanaendelea hii imekua njia mwafaka na ile wakati mzuri wakuaongea na marafiki wako.

Ng'ombe na kuku. Ng'ombe inakusaidia kwa vitu tofauti. Kama vile, ng'ombe inakusaidia maziwa, pia inakusaidia na nyama, pia inakusaidia na mbolea. Hii inakuwezesha ukuwe mkulima mwenye hodari. Pia tumefuga kuku. Kuku inakusaidia na vitu mbili, inakusaidia nyama na mayai na pia mbolea inakufanya ukuwe mkulima hodari.

Kwa kijiji kama vile, kuwajibika, kusaidia walio walemavu, kusaidia walio wagonjwa, kusaidia wale wazee, kwa njia tofauti tofauti kwa mfano, kwa walio wagonjwa nawasaidia kwa kuwapea madawa, kwa walio walemavu na wasaidia kwa motisha, kwa furahisha.

Kama kutumia kikombe cha maji moto. Maji moto mwilini inasaidia kusisimua kusisimua mi misuri kwa mwili. Pia maji asubui ni rahisi kupatikana. Na maji imehikimu ki kipao mbele kwa kuwa ni kitu yenye inaeza patikana kwa haraka haraka.

Mimi shughuli zangu za wikendi, huzipangilia, zikona mipangililio mbili tofauti Wikendi zangu zinakuanga Jumamosi na Jumapili Jumamosi ni siku mwafaka yenye niko nyumbani, nikifanya shughuli zangu za hapa na pale Kwa mfano, juma pili, Jumamosi ndio inakuwanga ile siku mwafaka ya kufanya usafi nyumbani, kulinda, kuangalia wanyama ninaowafuga Pia siku ya Jumapili ni ile inakuwanga ile siku mwafaka ya kuingia kwa kanisani kuabudu, kushiriki na washirika wengine huko kanisani.

Krismasi ni mwaka wa disemba inakuanga ni ile wakati mwafaka, wa kutembea, kutembelea wazazi, kupata mahusiano mazuri kuenda kuona, kutembelea wazazi, watu wa familia, marafiki, wafanyi kazi na pia hii ndo inakuanga ule muda mzuri, wa kupata mapumziko ya siku kadhaa Tukingoja mwaka uruke, ndio tupate mwaka ingine mpya.

Ufu, mimi nimepataa ni kufika kazini mapema. Hii imenifunza, imenipea hekima na nakuheshimiwa kazini. Hii imenifanya ni kuwe mtu mwenye amehitimu, kiwango chambele. Nimekuwa kielelezo kipya. Kazini, hii imefanya hata wengine waanze kufuata mienendo zangu. Ya kwamba watakuwa watu wenye kuaminika na watu wenye watakuwa kipaumbele.

Kama vile kutengeneza pilao. Pilau ni mchanganyiko wa mchele, nyama na vitu kadhaa. Hii ndiyo iile chakula rahisi kutengeneza kuliko vingine vyovyote na inatoanga ile ya ladha tamu kuliko zaidi. Kutengeneza pilau haichukui muda mrefu Sasa hii inafanya kuwa na muda mzuri na kupika kwa muda haraka.

Kwa mfano, mimi huchukua kiwango, natenga kiwango fulani cha pesa, naweka ya, hizo ni cha kazi, zingine naweka kando, nasema ni za matumizi yangu ya hapa na pale. Hii imenisaidia, imenisaidia na pia kupeana mawaidha kutoka kwa mtu mmoja mmoja, hadi kwa mwingine. Hii ndio imekuwa njia ile tofauti na ile njia mwafaka ya kuwasiliana na kuweza kutumia pesa yako mwafaka.

Mtandaoni ndiyo kuna zile habari mwafaka habari za hapa na hapa muda yoyote unapohitaji Pia mtandaoni natumia simu yangu ya rununu, iko karibu na mimi kila wakati na aihitaji hera mingi ili kupata hiyo habari.

Zabibu kujifunza kupiga gita, hangi sababu, gita ndio hile kifaa cha wimbo, chenye nirahishi kushika, na ndio chenye kinatoanga sautia kufutia kwa muda mrefu, gitaa hichikui muda mrefu, hii inakupea ile motisha kujua na kupenda kwa haraka.

Sama ni jirani yangu, tulipatana nilipokuwa na ingia ploti ninayoishi, tukapatana naye, alinikaribisha kwa roho na utu, tumefanya mambo kadha kadha kama vile, tumeeka siri, nimemwekea siri zake, na nimi ameniekea siri zake, pia tumesaidiana kwa vitu kama vile, kupeana mawaidha, kuelimishana, pia wajirani wangu amenisedia kwa vitu kadha kadha kama vile, amenisedia na chakula, nilipokuwa sikuwa na chakula.

Naingi ya shanga za no, ni uzoefu wa kudoea mfano, kudoea bundles za kuingia internet. Hizi, ndizo zimefanya, tukakosana, mtu ataki kugaramikia, anataka kutumia chake cha bure, anataka kuiba siri zako, ataki kugaramika.

Ndiyo nasherehekea na endaga nyumbani kutembelea wazazi wangu. Hii ndiyo inanipea ukumbusho na kunionyesha umuhimu wa wazazi. Wanitembelea venyewe, wanipeleka vitu mzuri. Pia hii inaniepusha kwa michezo mbaya mbaya huku mjini kama vile kuepukana na madawa, kuepukana na marafiki wabaya huku mtaani.